Kwa upande wangu, napendelea kuwa na ndevu fupi na zilizopangwa vizuri. Inanifanya nijisikie nadhifu mwenye kujiamini na inaongeza tabia fulani kwenye uso wangu. Hata hivyo, huwa nazinyoa mara kwa amara ili zibaki safi na zisilete usumbufu. Nadhani kilicho muimu zaidi ni kuchagua kile kinachofanya, ujisikie vizuri na kuji, wasilisha kwa heshima.

Ninapokutana na kazi za dharura Kwanza utulia na kudhamini hali ili nijue kilicho cha muhimu zaidi. Kisha hupanga haraka vipaumbele, nianze na kazi yenye adhari kubwa au inayohitaji hatua ya haraka. Pia uwasiliana na watu usikia ili kupata msaada au taarifa muhimu. Na kuhakikisha kazi inakamilika kwa ufanisi bila kupoteza muda.

Wakati walikizo, hujistawisha kwa kupumzika na kubadilisha rati yangu ya kawaida. Napenda kusafiri kidogo, kutembelea marafiki au familia, na pia kutumia muda peke yangu niki soma au kusikiliza muziki. Wakati mwingine ufanya mazoezi mepesi au kutazama filamu ili kuondoa mawazo yangu. Haya yote unisaidia kurejisha nguvu, kuburudika na kurudi kazini. Nikiwa na ari mpya.

Mchezo ni nao upenda sana katika olimpiki ni mbio za riadha. Hasa mbio za mita mia am mita mianne. Napenda kuona kasi, nidamu na maandalizi makuba ya wanariadha. Inafurahisha sana kuona watu kutoka mataifa tofauti wa kishindana kwa haki na kujituma kufikia ndoto zao. Jambo linalo nipa motisha binafsi.

Kwa kweli, sipendi sana kuzungumza kuhusu siasa kila wakati. Nadhani siasa ni muhimu kwa maendeleo ya jamii, lakini mara nyingi huleta mabishano na magawanyiko. Napendelea kuzungumzia maswala ya maendeleo, elimu na jinsi watu wanaweza kuishi kwa amani. Hata hivyo, nikihitajika naweza kushiriki mazungumzo ya kisiasa kwa heshima na mtazamo wa kujenga.

Ndiyo. Napenda upepo wa wastani. Upepo laini hunifanya njisikie mtulivu hasa wakati wajoto kali. Kwa sababu usaidia kupunguza joto na kuleta hewa safi. Pia napenda upepo unapokuwa wa asili kama wakati wajioni au karibu na bahari. Lakini upepo mkali sana siupendi kwa sababu unaweza kusumbua na kuleta baridi kupita kiasi.

Kipindi cha televisheni ninacho kipenda ni vipindi vya makala, hasa vinavyo eleza maisha ya watu na matukio halisi. Napenda kwa sababu hunipa maarifa mapya, hunifungua macho kuhusu dunia na hunifanya kufikiria kwa kina. Pia hunisaidia kupumzika huku nikijifunza, badala ya kutazama burudani tu bila ujumbe wa maana.

Kitu kinachofanya nifurahie sana ni kuona malengo niliyoweka yakitimia, hata kama ni madogo. Pia hufurahi nikisaidia mtu na kuoana anapata afueni au suluhisho. Muda wa kuwa na watu wanaopenda kucheka na kuwa na amani ya moyo hunipa furaha kubwa sana maishani.

Kipawa changu kiku ni uwezo wa kujifunza haraka na kuelewa mambo mapia kwa uraisi. Hii inaniwezesha kushugulikia changamoto mbalimbali, kupanga mawazo yangu vizuri na kutoa maamuzi sahihi. Pia ni na kipawa cha kuwasiliana vizuri na watu kujenga mahusiano na kusaidia wengine kuelewa mambo magumu kwanjia raisi.

Habari mtandaoni huzipata zaidi kupitia simu yangu. Hutumia mitandao ya kijamii kama X na Facebook kufuatilia habari za haraka. Lakini pia hutembelea tovuti za vyombo vya habari. Vinavyoaminika kusoma taarifa kamili. Wakati mwngine hutazama video za habari kwenye YouTube ili kupata maelezo ya kina. Njia hizi hunisaidia kubaki nikiwa na taarifa sahihi na za wakati.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uaminifu kwa sababu inajenga imani na wafuasi. Pia ni busara na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi chini ya shinikizo uvumilivu na usikivu ni muhimu ili kuelewa matatizo ya wengine na kutoa suluhisho. Haitha, sha huku na ma na motisha hawamisha timu kufanya kazi kwa bidii, huku adabu na heshima zihakikishe mawasiliano bora.

Kusubiri kwenye mstari kunadhihirisha uvumilivu na nidhamu. Ni muhimu kuwa na subira. Heshimu wengine na usiharibu wakati kwa hasira au haraka. Wakati mwingine unaweza kutumia muda huo kusoma, kufikiria au kupanga mambo yako. Jambo linalofanya kusubiri kuwa na maana zaidi. Hii pia inaonyesha heshima kwa jamii na kuonyesha tabia nzuri.

Mji wangu wa kuzaliwa ni mdogo lakini wenye historia tajiri. Nilikuwa nikikimbia mita yake mji mzu miti mizuri na milima midogo karibu. Kila jioni watoto walikusanyika kucheza michezo ya kienyeji. Huku wakubwa wakijadiliana kuhusu maisha ya kila siku. Sokoni kungekua na rangi na harufu ya vyakula kienyeji na bidhaa za mikono. Mji huu ulikuwa na jumuiya yenye mishikamano, watu wakusaidiana na kusherekea sherehe za jadi pamoja.

Napendelea mazingira ya kazi tulivu na yaliyo na mpangilio. Nafurahia pale ambapo kuna mwanga wa kutosha, hewa safi na vifaa vinavyorahisisha kazi. Pia napenda mazingira yenyw ushirikiano mzuri kati ya wafanyakazi ambapo kila moja anasaidiana na mawazo kubadilishana kwa heshima. Hii hufanya kazi huwa ya ufanisi, yenye motisha na yenye furaha.

Zoea nzuri nilojenga ni kupanga ratiba yangu kila siku. Hii inanisaidia kufanya kazi zangu kwa wakati, kupunguza msongo wa mawazo na kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa mpangilio. Pia limenifundisha nidhamu na uwajibikaji, jambo linaloongeza ufanisi na furaha katika maisha yangu ya kila siku.

Napenda rangi ya blu nye pesi kwa ukuta wachumba. Inaleta utulivu, hutoa hali amani na hunifanya nijisikie vizuri nikikaa au kupumzika. Pia rangi hiu huongeza mwanga wachumba na hufanya na fasi kuwa kubwa zaidi huku ikibaki ya kupendeza na rahisi kwa anisha na samani nyingine.

Ndiyo, napenda sana kuangalia nyota. Kunifanya nijiskie mtulivu na kunipa muda wa kutafakari maisha kwa kina. Nikiangalia anga usiku. Huhisi kama mawazo yanapunguwa na moyo unapata amani. Pia unikumbusha jinsi dunia ilivyo kubwa na jinsi binadamu alivyo mdogo. Jambo linalofanya ni dhamini maisha zaidi.

Kila siku, hutumia simu yangu kwa mawasiliano na kupata habari haraka. Pia nina kompyuta ya kibinafsi kwa kazi za kuandika, utafiti na kupanga ratiba. Zaidi ya hayo, hutumia programu za ujumbe, barua pepe na mitandao ya kijamii. Kuwasiliana na marafiki na familia. Huku pia nikitumia zana za kuhifadhi faili mtandaoni ilikuwa kuhakikisha kila jambo linafuatiliwa na linafanyika kwa urahisi.

Kwa ujumla, napendelea kujisimamia mwenyewe kuliko kusimamiwa sana. Ninapopewa uhuru wa kupanga kazi na kufanya maamuzi, huwa nafanya kwa uwajibikaji na bidii zaidi. Hata hivyo, si tatizo kusimamiwa inapohitajika. Hasa kwa muongozo na maoni ya kuboresha. Mchanganyiko wa uhuru na usimamizi wa heshima hunisaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kukua binafsi.

Hekima niliojifunza maisha ni kwamba subira na nidhamu huleta matukio mazuri zaidi kuliko haraka na kukasirika. Pia nimejifunza kwamba kushirikiana na watu wengine kwa heshima kunapanua fursa na kuondoa migongano isiyo na ya lazima. Kila changamoto ni fursa ya kujifunza na kushikilia maadili mema kujisaidia kujenga maisha yenye amani furaha na mafanikio endelevu.

Ndiyo, napenda kuchora na kupaka rangi, hasa wakati ninaitaji kupumzisha akili. Unisadia kueleza hisia bila maneno na kunipa uhuru wa ubunifu. Sipendi sana ukamilivu, napendelea mchakato wenyewe, kuchanganya rangi na kuona wazo likiwa hai. Ni njia nzuri ya kupunguza msongo na kujifuraisha kwa utulivu.

Ndiyo, ujitahiji kugawanya taka zangu kila inapoweze kana. Natenganisha taka zinazoweza kuoza kama mbagi ya chakula na zile zisizooza kama plastiki na karatasi. Hi husaidia kulinda mazingira na kurahisisha urejelezaaji. Pia hunifanya nijisikie ni namchango mdogo lakini muhimu katika kutunza mazingira kwa vizazi vijavyo.

Ndiyo, napiga kura kila inapowezekana. Ni njia ya kuchangia maamuzi muhimu ya jamii na kuhakikisha sauti yangu inasikika. Kupiga kura kunanifanya nihisi nipo sehemu ya mabadiliko, hutoa uwajibikaji binafsi na kunisaidia kushiriki kikamilifu katika maendeleo ya taifa langu.

Kazi ni nayo idhamini zaidi ni ile inayo itaji uwaminifu na bidii kwa sababu inaunyesha tabia nzuri na heshima kwa wengine. Hii ni kazi ambapo mtu anatekeleza majukumu ya aki kwa usahihi haipotoshi na inaleta matokeo alisi yenye manufaa. Kazi kama hii hufanya mtu kujiamini kupewa heshima na kushirikiana kwa ufanisi na wenzake.

Hupitia na kusasisha vifaa vyangu mara kwa mara, angalau mara moja kwa mwezi. Hii hufanya kuhakikisha programu na vifaa vinafanya kazi vizuri, kuondoa hitilafu na kuongeze usalama wa data. Pia husaidia kupewa matatizo makubwa yanayo weza kuharibu vifaa au kusababisha hasara. Jambo linaloongeza ufanisi na utulivu wakati wa kutumia kila kifaa.

Ndio, niliwai kulima wakati nikiwa nyumbani. Ilikuwa kazi inayo hitaji bidii na subra, lakini ilinifundisha dhamani ya juhudi na uvumilivu. Kupanda, kutunza mimea na kusubiri mavuno kulinipa furaha kubwa. Zoevu huo ulinifanya ni heshimu sana wakulima na kazi ya mikono.

Napenda sanaa ya kuchora na sanaa ya uchoraji wa rangi. Aina hi isanaa hunivuta kwa sababu inaniruhusu kueleza hisia na mawazo bila kutumia maneno. Pia napenda sanaa inayoonyesha maisha ya kila siku na tamaduni za watu. Kwa sababu unifanya nijisikie karibu na jamii na kuelewa uzoifu wa wengine kwa undani zaidi.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kupata taarifa. Hutumia kupiga simu, kutuma ujumbe na kuwasiliana na familia na marafiki kupitia mitandao ya kijami. Pia hutumia kusoma habari, kujifunza mambo mapya na kupanga ratiba zangu za kila siku. Ninajitahidi kutumia kwa kiasi ili isinichukue muda mwingi.

Ndiyo. Hutumia teknolojia ya sauti mara kwa mara. Hutumia zaidi kutoa amri rahisi kwenye simu kama kueka vikumbusho, kutafuta taarifa haraka au kutuma ujumbe bila kuandika. Pia napenda kutumia sauti kusikiliza vitabu au habari nikiwa nafanya kazi nyingine. Teknolojia hii hunirahisishia maisha huokoa muda hunifanya nifanye mambo kwa urahisi zaidi bila kuchoka.

Kwa kawaida, hulala kati ya saa nne hadi saa tano usiku. Napendelea kulala mapema ili mwili upumzike vizuri na akili iwe safi kesho yake. Hata hivyo, kuna siku chache hulala kuchelewa kidogo ikiwa nina kazi muhimu au nataka muda wa ululivu. Lakini usingizi mzuri ni kitu inachodhamani sana.

Zawadi nzuri zaidi niliopewa ni kitabu kilichoeleza historia ya maisha ya watu mbalimbali. Kilinipa maarifa mapya, kunifungua macho na kuniachia kumbukumbu nzuri za kupumzika nikisoma. Zaidi ya dhamani yake ya kifedha, kilikuwa na maana kubwa kwa sababu kilionyesha mtu alijali mawazo yangu na kutaka kunisaidia huku kielimu na kibinafsi.

Watu wanapena mta wangu kwa sababu ni tulivu na wenye mshikamano. Majirani hujuana kusalimiana na kusaidiana inapoitajika. Kuna usalama wakutosha, watoto wanaweza kucheza nje bila ofu na uduma muhimu ziko karibu. Pia kuna mazingira safi, miti ya kutosha na hewa safi jambo linalofanya mta uwe wakupendeza kuishi.

Napenda kujifunza mambo mapia kwa kuchanganya kusoma, kusikiliza na kufanya kwa vitendo. Huwa nasoma vitabu au makala, kisha utazama video ili kuelewa zaidi. Pia ujaribu kuyatekeleza nilio funza katika maisha alisi. Kwa sababu kufanya unisaidia kukumbuka haraka na kuelewa kwa kina zaidi.

Ninasaidia jamii yangu kwa kushiriki shughuli za pamoja kama usafi wa mazingira na kusaidia pale panapohitajika. Pia hutoa msaada wa mawazo au ushauri kwa wasu wanaohitaji. Hasa vijana. Kwa njia ndogo ndogo kama kuheshimu wengine kushirikiana na kutoa mchango wangu hujitahidi kufanya jamii iwe bora na yenye mshikamano.

Najikinga na juakali kwa kuvaa nguo zinazo funika mwili kama mashati zenye mikono mirefu na surwa lindefu. Pia napendelea kutumia kofia au kofia yenye kingo pana na glasi ya jua kulinda macho. Mara nyingi hutumia dawa za kinga ya jua eynye SPF nzuri ili kulinda ngozi. Pia hupata kivuli au kukaanda ni wakati jua ikokali mno uhakikisha mwili huchafuki au kumi.

Ndiyo, napenda kukaa kwa maji ya moto, hasa asubuhi au jioni baada ya siku ndefu. Maji ya moto hunisaidia kupunguza uchovu wa mwili, kunituliza akili, na kunifanya nijisikie nikiwa safi zaidi. Pia hunisaidia kupumzika vizuri kabla ya kulala, hasa wakati wa baridi.

Ninawayanishia kazi na maise ya kibinafsi kwa kupanga ratiba vizuri na kueka vipau mbele. Kila siku gawa muda wa kufanya kazi, kupumzika na kushugulikia na familia, umarafiki. Pia hujaribu kutouchukua kazi nyumbani mara zote na kutumia muda wa bure kufanya mambo ninayopenda. Njia hii hufanya maish yawe na uyano kupunguza msongo na kuongeza furaha binafsi.

Napenda kula ugali zaidi kuliko hali. Ugali hunifanya nijisikie nimeshiba vizuri na unanipa nguvu ya kudumu. Hasa nikila na mboga au nyama. Pia ni chakula cha asili kinacho nikumbusha nyumbani na familia. Hata hivyo, wakati mwingine hufurahia wali, lakini ugali unabaki kuwa chaguo langu la kwanza.

Chumba ninachopenda nyumbani ni chumba cha kulala. Napenda kwa sababu ni tulivu, safi na kinamwanga wakutosha. Huko kupata faraja wakati wakupumzika, kusoma au kufikiria kwa utulivu. Pia napenda kuwa nasamani rahisi, rangi, tulivu na nafasi ya kutosha ya kuzunguka. Jambo linalongoza, amani na furaha ndani ya chumba hicho.

Mnyama ningependa sana kumfuga ni mbwa. Napenda mbwa kwa sababu ni waaminifu, wanaurafiki na hutoa ulinzi mzuri nyumbani. Mbwa pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo kwa sababu wanapenda kucheza na kuwa karibu na binadamu. Ningependa kumtunza vizuri, kumlisha, kumfundisha na kumchukulia kama sehemu ya familia yangu.

Nguvu zangu kazini ni uwezo wa kupanga vizuri, kufanya maamuzi kwa haraka na kushirikiana na wengine. Pia ni na nidhamu ya kumaliza kazi kwa wakati na ubora. Pamoja na uwezo wa kushughulikia changamoto bila wasiwasi. Hizi nguvu hufanya niwe na ufanisi kuaminika na kusaidia timu kufanikisha malengo yake kwa ufanisi.

Sherehe ni nayo ipenda zaidi ni sherehe za harusi. Napenda kwa sababu huleta watu pa moja kusherekea upendo, mshikamano na mwanzo mpya wa maisha. Kuna furaha, muziki, vicheko na tamaduni nzuri zinazoonyeshwa. Pia hunifanya nijisikie matumaini na kunikumbusha umuhimu wa familia, urafiki na kushirikiana katika nyakati za furaha.

Tabia ni nayoipenda kwa wengine ni uwaminifu na eshima. Napenda watu wanaoonyesha uwazi, wanapo sema kweli na kushugulika na wingine kwa adabu. Pia napenda wale wanao saidiana, kuwa nasubra na kushirikia na bila kudhani vibaya. Tabia hizi ufanya mausiano kuwa dhabiti, yenye amani na furaha kwa pande zote.

Uzoefu wa kazi ulionifundisha zaidi ni pale nilipo shughulika na changamoto kubwa chini ya muda mfupi. Ulikufundisha nidhamu, kupanga vipaumbele na kushirikiana na wenzangu kwa heshima. Pia ulinifundisha kukabiliana na shinikizo bila hofu, kutafuta suluhisho kwa haraka na kudhamini kila mchango wa mtu mwingine. Hii yote imefanya niwe mtaalamu na mtu mwenye uvumilivu zaidi.

Timu bora ya mpira wakirubi ya kimarekani ni All Blacks ya New Zealand. Ingawa si merekani, All Blacks wanajulikana kwa nidhamu yao, mbinu ya kipekee na ushindi wa mara kwa mara katika mashindano makubwa kama kombe la dunia la rugby. Wachezaji wao wana nguvu, kasi na mshikamano wa hali ya juu. Japo linalofanya watekeleze mikakati kwa ufanisi.

Ninaenda maktaba mara kwa mara, angalau mara moja kwa wiki. Hii usaidia kupata vitabu vipia, kufanya utafiti na kujifunza kwa undani zaidi. Pia ni nafasi nzuri ya kupata utulivu, kusoma kimia na kupanga mawazo yangu bila usumbufu. Mara nyingine upitia pia kutafuta rasilemali za dijiti zinazopatika na maktaba.

Mazingira mazuri niliopewa kuona ni milima enye miti ya kijani na mito midogo. Nilifurahia sana kuona wanyamapori wakiwa huru na angasafi enye upepo laini. Hali hii ilifanya nijisikie amani, kufurahia uzuri wa asili na kutamani sana mazingira tulionayo. Pia ilinipa kumbukumbu mzuri ya kupumzika na furaha ya kweli.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti mara kwa mara. Uzaidia kupata habari mpya za ndani na kimataifa, kuelewa maswala ya kisiasa, uchumi na jamii, na pia kunipa maarifa mapya. Kusoma gazeti unizaidia kubaki na taarifa sahihi kufanya maamuzi bora na kujua kinachoendelea duniani bila kutegemea taarifa zisizo sahihi.

Kumbukumbu nzuri zaidi za shuleni siku za michezo na sheree za shule. Nilifraia kushirikiana na wenzangu, kucheka, kucheza na kushindana kirafiki. Pia kumbukumbu za walimu waliokuwa wavumilivu na kutufundisha kwa njia ya kufuraisha zilifanya nipende kujifunza. Siku hizi zilibaki kwenye kumbukumbu zangu kama nyakati za furaha, mshikamano na ujirani wa kweli.

Ndiyo, napenda sana kutembelea ziwa au mto. Mahali hapo hunipa utulivu na nafasi ya kupumzisha akili. Napenda kukaa karibu na maji, kusikiliza sauti yake na kutafakari maisha. Pia kufurahia kutembea pembeni, kupiga picha au kukaa na marafiki kwa sababu mazingira hayo huleta amani na furaha ya asili.

Ninalinda faraha yangu mtandaoni kwa kuchagua kwa makini ninacho shiriki. hUtumia manenosiri tofauti na magumu na weka uthibitishaji wa hatuambili kwenye akaunti muhimu. Pia huepuka viungo au ujumbe usio julikana. hUkaguwa mipangilio ya faraha mara kwa mara na hutumia mtandao salama ili kuepuka hatari zisizo za lazima.

Napenda kununuwa vitu sokoni au kwenye maduka ya karibu na nyumbani. Sokoni napata bidhaa mbichi na beinafuu. Huko ni kiweza kuzungumza moja kwa moja na wauzaji. Kwa vitu maalumu, upendelea maduka makubwa kwa sababu ya ubora na mapangilio mzuri. Wakati mwingine pia ununuwa mtandaoni, hasa pale ni napotaka kutoka muda au kupata kitu ambacho hakipatikani kiraisi karibu.

Napiga picha mara kwa mara, hasa ni kipoenda sehemu mpya au niko na kitu cha kuvutia. Hii inaweza kuwa mara kadhaa kwa wiki au kila siku kidogo. Kulingana na nafasi na shughuli, kupiga picha kuna saidia kuhifadhi kumbukumbu nzuri, kushirikisha wengine na uzoefu wangu na pia kuonyesha ubunifu wangu wa kuona uzuri wa mazingira na watu.

Ndiyo, hutumia video kwa mwasiliano mara kwa mara. Napenda kutumia video kupiga simu za ana kwa ana na marafiki au familia. Hasa ikiwa tuko mbali. Pia kupakia au kutazama video fupi ushirikiana mawazo, mafunzo au habari muhimu. Video hunisaidia kueleza hisia vizuri zaidi kuliko maneno tuu na ufanya mwasiliano yawe ya karibu na ya kweli zaidi.

Study muhimu kwa kazi yangu ni kupanga kazi vizuri, kuwasilia kwa ufasaha na kufanya maamuzi sahihi chini ya shinikizo. Pia ni muhimu kwa kuwa na nidhamu, kushirikia na wingine na kutumia teknolojia kwa ufanisi. Study hizi ufanya kazi ifanyike kwa ubora, kwa wakati na kwa mshikamano mzuri na wenzangu. Huku nikiboresha ufanisi wakila siku.

Ndio, nawafahamu majirani zangu kwa kiasi kizuri. Tunasalimiana mara kwa mara na kuzungumza inapobidi. Hasa kuhusu maswala ya usalama au maendeleo ya mta. Uhusiano huu hunifanya nijisikie salama na kwa sehemu ya jamii. Pia husaidia kujenga mshikamano, kusaidiana wakati wa shida na kuishi kwa amani kila siku.

Ninaandaa ripoti za kazi kwa kwanza kuyasanya taarifa zote muhimu kuhusu kazi iliyofanywa. Kisha naliacha mawazo yangu yapangwe kwa mpangilio mzuri. Nikitumia vichwa vya habari na sehemu ya wazi kueleza matokeo, changamoto na mapendekezo. Mwisho, hudhibitisha kila neno na kuhariri ili ripoti iwe sahihi, wazi na rahisi kueleweka. Ili wasomaji wapate taarifa kamili bila usumbufu.

Ndiyo. Napenda sana kutembea msituni. Kutembea msituni hunipa utulivu wa akili na kunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili. Napenda kusikia sauti za ndege kuona miti mikubwa na kuvuta hewa safi. Pia unisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kutafakari maisha na kujisikia nikiwa na nguvu mpya bada ya matembezi hayo.